Baada ya siku, ndefu iliyojaa shuguli na mawazo mengi na penda kujipa muda wa kupumzi kataratibu bila kujilazimisha. Kwaza kabisa napenda kujitenga kidogo na keleleza siku na weka simu mbali na au natumia kwa kiasi. Ili akili ipite na fasi ya kutulia. Mara nyingi, mihukaa kimia kwa dakika chache. Na pumua pole pole ni kijaribu kua chilia msongo ulio kusanyika siku nzima. Baada ya hapo napenda kufanya jambo linalo nifuraisha. Wakati mwingine, naskiliza mziki laini au nyimbo ninazo zipenda sana. Hasa zile zinazorudisha kumbukumbu nzuri. Ma mziki huu nisaidia kubadilisha hali ya moyo na kunifanya nijiskie mwepesi zaidi siku nyingine naweza kuangalia kipindi auvideo fupi ya kuchekesha si kwa sababu ya kuua mda tu bali ili nijipe furaha kidogo baada ya kazi pia napenda sana kuoga maji ya uvugu vugu au maji moto kidogo hii unisaidia kupumzisha mwili asa msuli ili ochoka kutokana na kazi. Au kutembea sana. Baada ya kuoga mara nyingi mi hunywa chai, ya moto au kinywaji ni nacho kipenda. Ni kikaa sehemu tu livu nyumbani kabla ya kukula napenda kutafakari siku Yangu. Ni kifikiria mambo mazuri ya liotokea. Ni najifunza kutokana na changamoto na kujiambia kuwa kesho nisiku mpia. Wakati mwingine napenda kuzungumza na rafiki au mtu wakaribu kushiriki mawazo au kucheka kidogo. Kwa kufanya hivyo, hulala nikiwa mtulivu, nikiwa na amani ya moyo, wanguvu mpya ya kwanzo siku inayofuata.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu na kwangu chakula chenye ladha nzuri kina nafasi ya kipekee katika maisha ya kila siku. Chakula kitamu hunifanya nijisikie mwenye furaha na kuridhika hasa ninapokuwa, nimechoka au nimetoka kwenye shughuli nyingi. Ladha nzuri hunipa hamasa ya kula na kunifanya nijithamini mda wa chakula kama wakati wa kupumzika na kujijali. Napenda chakula kilichopikwa kwa uangalifu, chenye mchanganyiko mzuri, wa viungo, harufu inayovutia, na mwonekano unaupendeza. Liwe ni chakula cha nyumbani kama wali, ugali, mboga zilizopikwa vizuri, au chakula cha aina nyingine. Kilicho muhimu kwangu ni ladha na usafio wake. Chakula kitamu hunikumbusha upendo na juhudi za aliekipika. Jambo linalonifanya nifuraie zaidi. Pia chakula kitamu hunipa faraja ya moyo. Wakati mwingine, chakula kizuri huondoa stress nao. Kunifanya nijisikie huru. Ninapokula nikiwa nimetulia naizi kama ninarudisha nguvu na kujipatia furaha ndogo. Inayofanya siku iwe bora zaidi. Kwa ujumla napenda chakula kitamu kwa sababu huni ridhisha kimwili na kiisia. Na hunifanya nithamini zaidi. Vitu vidogo vinavyoleta furaha maishani.

Ndiyo, napenda kusikiliza rediyo, rediyo huni paburudani na tatarifa kwa wakati mmoja. Na huni fanya nijisikie kama niko karibu na dunia inaezunguka. Napenda sana vipindi vya muziki kwa sababu huni saidia kubadilisha hali ya moyo hasa ninapokuwa ni mechoka au napumzika nyumbani. Pia napenda kusikiliza vipindi vya mazungunzo na habari kwa sababu huni saidia kujifunza mambo mapia na kuelewa kinachoendelea katika jami. Radio ina mvuto wakipeke sauti za watangazaji, muziki na mawasiliano ya moja kwa moja hufanya nijisikie niko pamoja na watu wengine. Kwa juumla, kusikiliza redio ni njia raisi ya kufuraisha na kupumzika na kujiongezea marifa.

Ndiyo, nimewai kusafiri kuenda mahali pazuri sana ambayo yali niacha na kumbu kumbu nzuri. Moja wapo ya safari nilio furaia zaidi ilikuwa kuenda maeneo ya mazingira ya kuvutia yenye hewa safi na mandhari ya kupendeza. Nilipofika huko nilifuraia kuona asili ikiwa katika hali yake asili mlima mti ya kijani na anga lililowazi. Safari hiyo ilinipa nafasi ya kupumzuka akili na kuondoka kwenye msongamano wa maisha wa kila siku. Kutembea taratibu, kuangalia mandhari na kuzungumza na watu wapya kulinifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Pia nilipata fursa ya kuonja vyakula vya asili venye eneo hilo ambavyo vilikuwa vitamu na tofauti na niliviozoea. Kwa ujumla, kusafiri kuenda malipazuri kulinipa uzo efu wakipeke na kunifundisha kuthamini uzuri wadunia na utofauti watamaduni. Misafari ambayo nigependa kuirudia tena siku zijazo kwe sababu ilinipa hamani ya moyo na kumbukumbu za kudumu.

Ndio, ninafurahia sana kufanya kazi kushirikiana na wengine kwa sababu naamini kazi ya pamoja huleta matokeo bora zaidi kuliko kufanya mambo peke yangu. Ninapofanya kazi na watu wengine mi hupata nafasi ya kubadilisha mawazo kusikiliza mtazamo tofauti na kujifunza njia mapya za kutatua changamoto. Hii hunisaidia kupanua fikira zangu na kuboresha ubora wa kazi. Ninayofanya katika ushirikiano napenda sana kuheshimu maoni ya kila mtu na kutoa nafasi kwa kila mshiriki kushiriki kikamilifu. Ninaamini kila mtu ana uwezo wa mchango wake wa kipekee na kazi inapogawanywa kulingana na ujuzi wa kila mmoja hufanyika kwa ufanisi zaidi. Pia ushirikiano hunijenga katika mawasiliano uvumilivu na uwezo wa kufanya maamuzi kwa pamoja. Zaidi ya hayo kufanya kazi na wengine hujenga mshikamano na mahusiano mazuri. Kunapokuwa na changamoto huwa rahisi kushugulikia kwa pamoja badala ya mtu mmoja kubeba mzigo peke yake. Mafanikio yanapopatikana furaha huongezeka kwa sababu yanashirikiwa na timu nzima kwa ujumla. Kazi ya ushirikiano hunipa motisha, hunifanya nijisikie kuthaminiwa na hunisaidia kufika malengo kwa njia ya nye mshikamano na mafanikio ya kudumu.

Kazini, ninapokutana na udhaifu wangu, jambo la kwanza hufanya ni kutambua na kukubali bila kujilaumu. Najua hakuna mtu mkamilifu, hivyo kujitambua hunisaidia, kujua ni wapi ninahitaji kuboresha. Baada ya hapo, mi hujiwekea lengo la kujifunza, naweza kuomba msaada au ushauri kutoka kwa wenzangu, au kujifunza kupitia na funzo na uzoefu wa kila siku. Pia mi hujitahidi kupanga kazi zangu vizuri ili udhaifu usiathiri matokeo kwa jumla. Kama kuna eneo ambalo sii imara sana napanga muda zaidi wa kushirikiana na mtu mwenye ujuzi zaidi katika hilo. Kupitia mawasiliano mazuri na ushirikiano, mi huweza kubadilisha udhaifu kwa fursa ya kujifunza na kukua. Zaidi ya hayo, mu hujipima mara kwa mara ili kuona, maendeleo yangu. Ninapofanya makosa, mi huyachukulia kama somo badala ya kushindwa. Kwa kufanya hivyo, mi huendelea kujiimarisha kuongeza ujasiri na kuwa mfanyikazi bora. Zaidi kadri muda, unavyopita.

Mimi napendelea kusherehekea mwaka mpya kwa mchanganyiko, wa furaha na utulivu. Siku hiyo huanza kwa kufikiria mwaka uliopita, mafanikio ya changamoto na mafunzo yaliyo patikana. Hii inanisaidia kuji tathmini na kuelewa ni mambi gani inayoweza kuboresha katika mwaka unaoanza. Baada ya hapo, mara nyingi huungana na familia na marafiki karibu nami. Tunakula chakula kizuri, kucheka na kushirikiana hadithi na kumbu kumbu mzuri za mwaka uliopita. Mziki wa furaha au nyimbo ninazopenda we imarisha hali ya sherehe na unifanya ni jisikie mwepesi na mwenye furaha. Kati ya usiku huwa tunasherehekea kukaribisha mwaka mpya kwa esabu pamoja. Kushangilia na mara nyingine kutoa salamu za heri kwa kila mmoja. Baada ya sherehe hiyo ya usiku huwa na pumzika kidogo. Niki waza kuhusu malengo yangu mapya kama kuboresha afya, kazi, uhusiano na kujifunza vitu vipya kwa ujumla kusherehekea mwaka mpya kwangu si tu kufurahia bali pia ni kujianda kisaikolojia na kiakili kwa mwaka unaokuja ni kijaza moyo wangu matumaini shukrani na furaha ndogo ndogo zinazofanya siku kuwa maalum.

Mimi kwa kawaida ni mtu wa kuamka mapema na nimegundua kuwa utamaduni huo urenisaidia sana katika kupanga na kuanza siku kwa mpangilio mzuri. Kwamka mapema kunanipa nafasi ya kupata utulivu wa asubui. Wakati dunia bado ni kimya na na mawazo yangu yakiwa safi. Hii ni sehemu nzuri ya kupanga mipango ya siku, kufikiria kazi zinazo itaji kipaumbele na kujiandaa kisaikolojia na kimwili kwa changamoto zinazo kuja. Asubui ni muda ambapo mwili na akili ziko fresh. Hivyo ni sehemu kufanya kazi zinazo itaji umakini zaidi. Pia kuna nisaidia kutenga nidhamu ya kila siku kwamka mapema na kunafanya kuwa raisi kushugulikia majukumu kwa wakati. Kuenda kazini au shule bila araka na kushugulikia kazi zina zoitaji makini bila stress kubwa. Ingawa mara chache napenda kukaa usiku kuchunguza mambo au kufikiria kwa kina kwa ujumla ninaisi bora zaidi na nikona nguvu zaidi kwamka mapeema. Kwamka asubui pia kuna nisaidia kujenga rutini nzuri ya afya. Kama kufanya mazoezi kidogo kunywa kinywaji cha asubui na kufurahia chakula cha asubui. Yote ambayo huchangia kuwa na siku yenye tija na furaha. Kwa hiyo kwangu kwamka mapema si tu tabia. Bali ni njia ya kwakikisha. Nafanya siku yangu kwa mpangilio. Nikiwa na amani ya akili na mwili wenye nguvu.

Kuna mambo kadha yanayofanya mazingira ya kazi kwa mazuri na sio tu swala la nafasi au vifaa, bali pia jinsi watu wanavyo shirikiana na jinsi kazi inavyo pangwa. Baadhi ya mambo muhimu ni ushirikiano na heshima wakati wafanyikazi wana heshimiana kusikilizana na kushirikiana bila mikongano isiyo ya lazima hali ya kazi huwa tulivu na yenye motisha hi pia inajenga mshikamano na kuondoa stress. Pili ni usafi na mpangilio. Ofisi au mahali pa kazi kilicho safi kilicho pangwa vizuri na zana za kazi zikiwa tayari kwa uraihisi. Ufanya mtu ajisikie vizuri na kufanya kazi kwa uraisi. Mchanga wa mwanga wa kutosha na hewa safi pia husaidia sana. Motisha na kutambua kazi tatu kupongeza mafanikio kusherehekea matokea mazuri na kutoa maneno chanya kunafanya wafanyikazi wajisikie kuthamini na motisha ya kufanya kazi zaidi. Neni mazingira tulivu kupunguza kelele zisizo za lazima kutatua migongano haraka na kuwapa na utulivu wa akili kuna saidia kila mtu kufanya kazi kwa makini na kwa furaha. Tano ni maendeleo binafsi mahali pa kazi, pazuri, kuunga mkono wafanyikazi, kujifunza na kuboresha ujuzi wao kama kupitia mafunzo na au nafasi za kujitahidi kuboresha kazi zao. Kwa mutasari, mazingira ya kazi mazuri ni mchanganyiko wa heshima, ushirikiano, usafi, motisha na nafasi ya maendeleo yote yakiwa na mpangilio mazuri unauruhusu kila mtu kufanya kazi, utulivu, tija na furaha.

Wakati ni naitaji msaada wakazini, hatua ya kwanza huwa ni kutambua ni wapina nani, anaeza kuinisadia kwaufasaha. Siku zote ni najitahidi kuwa wazi na kuleta tatizo au changamoto kwa uwazi. Ili mtu anayoweza kusaidia, afahamu, ni nini hasa kinacho itaji msaada. Baada ya hapo, mawasiliana na mwenzangu, kiongozi, au mtu mwenye ujuzi, usika, ni kimweleza tatizo na kuomba ushauri au msaada wamoja kwa moja. Mara nyingine, mi huju muisha mchoro mifano au maelezo na kazi ili msaada utoke haraka na kuwa usahihi. Pia miujifunza kutokana na msaada huo. Sia tukupata solution la tatizo la wakati huo bali pia kujua jinsi ya kushugulikia changamoto kama hiyo. Na kwa siku zijazo hii inasaidia kuongeza ujuzi wangu na kuwa huru kidogo zaidi kila wakati.

Ndiyo, napenda kupanda milima hasa kwa sababu ya uzoefu unaokuja na shughuli yenyewe. Kupanda milima hunipa nafasi ya kuondoka kwenye kelele za kila siku na kuwa karibu na mazingira ya asili. Hewa safi, kimya na mandhari ya kuvutia, hulisaidia kutiliza akili na kujisikia huru. Ingawa kupanda milima, kunahitaji nguvu za uvumulivu napenda changamoto yake. Kila hatua inayonipa, juu huhisi kama mafanikio madogo na unapo fika kileleni furaha yake ni kubwa sana. Kuwa na mandhari kutoka juu hunifanya, nithamini, juhudi nilioweka na kunipa hisia ya kujivunia. Zaidi ya yote kupanda milima hunifundisha subira nidhamu na kutokata tamaa ni shughuli inayochanganya mazoezi ya mwili utulivu wa akili na furaha ya kufurahia uzuri wa asili kwa wakati mmoja.

Nalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuwa makini sana na kile ninacho Shiriki. Shiriki. Si shiriki taarifa binafsi kiraisi kama namba za siri taarifa za benki au maelezo binafsi yasio ya lazima. Kabla ya kueka chochote mtandaoni huwa ninajuliza kama ni salama na kinaweza kunidhuru baadae pia mi hutumia nywele, nywila, password zenye nguvu na tofauti kwa akaunti mbalimbali na mara nyingi. Mi huwasha uthibitisho wa hatua bili ili kuongeza usalama. Najitahidi pia kuhakikisha programu na vifaa ninavyo tumia vina sasishwa mara kwa mara kwa sababu masasisho husaidia kuziba mianya ya utalamu. Zaidi ya hapo, mi huwa makini na viungo au barua pepe zinazo julikana. Hasa zile zinazoomba taarifa binafsi ninapotumia mtandao ya kijamii. Mi huweka mpangilio ya faragha ili kudhibiti ni nani anaweza kuona taarifa zangu kwa ujumla. Kulinda faragha yangu mtandaoni ni swala la kuwa makini kutumia teknolojia kwa busara na kujijali mwenyewe.

Kupunguza matumizi ya plastiki inapenda kuchukua hatuwa ndogo lakini za maana kila siku kwanza napendelea kutumia mifuko ya nguo au begi za kudumu badala ya mifuko ya plastiki. Wakati wa kununua vitu hii inapunguza sana kuongezeka kwa plastiki isiohitajika. Pia napenda kutumia chupa za maji zinazoweza kujazwa tena badala ya chupa za plastiki za matumizi moja. Hisi tu inapunguza taka bali ni rafiki kwa mazingira kwa chakula. Mara nyingi huwa na jaribu kuepuka vyombo vya plastiki na badala yake kutumia vyombo vya chuma, kio au mbao vinavyoweza kutumika mara nyingi. Zaidi ya hapo napenda pia kupanga ununuzi vizuri ili nisibadilishe mara kwa mara kwenda dukani kwa sababu hivyo hupunguza matatizo ya mifuko ya plastiki na kifurushi kisichohi tajika. Mara nyingine pia mi hupitisha ujumbe kwa familia na marafiki kuhusu umuimu wa kupunguza plastiki kwa sababu elimu ni muamuko wa pamoa huchangia mabadiliko makubwa. Kwa jumla kupunguza plastiki kwangu ni mchanganyiko wa kuchagua mbadala za kudumu, kupunguza matumuzi ya siyo ya lazima na kuhamasisha wengine kufanya vivyo hivyo.

Kuna programu kathaa za simu ambazo hutumika kila siku kulingana na maitaji ya maisha ya kila mtu kwa mfano programu za mawasiliano kama WhatsApp, Telegram, Messenger ambazo hutumika kuwasiliana na familia, marafiki na wenzako kazini au shule. Ni raisi kutuma ujumbe picha au video hara. Pili ni programu za mtandao za kijamii. Kama Instagram, X au Facebook Ambazo hutumika kupata habari kufuatilia kinachoendelea na burudani pia husaidia kushirikiana na wazo au kuona mambo mapya yanayojitokeza kila siku. Tatu ni programu za kazi na masomo. Kama Google Docs, Microsoft Word, Google Calendar au Notion Ambazo husaidia kupanga kazi kuandika maelezo na kupanga ratiba. Nne ni programu za habari na burudani YouTube, TikTok, Spotify au radio mitandaoni zinazotumika kupata habari kujifunza vitu vipya au burudani. Kwa ujumla programu hizi ni zili ambazo zinaraisisha mawasiliano kazi elimu na burudani kila siku na mara nyingi huwa sehemu ya maisha ya kila siku bila hata kuzingatia ikiwa nataka.

Mimi kwa kawaida na pendelea baridi kuliko joto. Na sababu ni nyingi zinazo usiana na mwili akili na shuguli za kila siku. Kwanza baridi hunipa hisia ya utulivu na uhai. Hewa safi ya baridi hasa asubui hunifanya nishike nguvu nipate usingizi mzuri na kufanya akili yangu iwe makini zaidi. Kwa baridi mwili hauchoki haraka kama inavyo tokea kwenye jotokali. Hivyo niraisi kushugulikia na shuguri mbalimbali za kila siku iwe kazi masomo au burundani. Zaidi ya hapo baridi huni saidia kuendelea kuwa nidhamu ya mwili. Napenda kuvaa nguo zinazo kufaa kutumia blanketi au linywaji vya moto. Na kufanya mazoezi kidogo bila kuwa na joto lisilo na kustahimili. Hii ina nisaidia mwili kushugulika vyema na kuhakikisha hali ya afya inabaki nzuri. Kwa upande wa akili na hisia baridi hunipa hisia ya utulivu na mtulivu na furahia kuwa nje wakati wa baridi kutembea au kufurahia mandari. Kwa ni hewa baridi inafanya mawazo yangu kuwasafi na kupunguza msongo wa mawazo. Joto ingawa linaweza kuwa nafaida kwa baadhi ya shuguli kama kuogelea au mchezo ya jua. Mara nyingi upunguza motisha, uongeza uchofu wa haraka na kufanya mtu ajisikie kuchoka na kushinda kuchufanya kazi ufanisi. Hata hivyo kwa ujumla, baridi kwangu situ hali ya hewa, bali nirafiki wa mwili wakili. Unisaidia kushugulika na kushuguli kwa huraisi, kunifanya nijisike mtulivu na pia unipanafasi ya kufuraiya mambo madogo ya maisha kama kinywajicha moto, vazila joto na mazungunzo tulivu. Baridi ni hali ambayo huleta amani ya moyo, guvu samwili na furaha ndogo ndogo zinazofanya maisha ya kila siku kuwa bora zaidi.

Wakati ninafanya kazi za dharura, kwanza ujaribu kudumisha utulivu, siwezi kufanya kila kitu kwa haraka bila mpangilio. Kwa hivyo kwanza, hatu tathmini hali kwa makini kwa nani tatizo gani la dharura zaidi, nani hatua gani zinazo hitajika mara moja. Hii unisaidia kuepuka kufanya makosa kutokana na msongo wa mawazo. Baada ya hapo mi uunda mpango haraka kwa hatua hii inaweza kuwa ni kuchagua ni kazi gani nitakayofanya kwanza nani anayeweza kusaidia na ni rasilimali zipi zinazo hitajika. Ikiwa kuna wenzangu karibu, kuwasiliana nao na kugawa majukumu ili kila kitu kifanyike haraka na kwa ufanisi. Pia, mi huwa makini kwangalia matokeo ya kila hatua ninayochukua. Ikiwa jambo halifanyi kazi, kama ilivyopangwa, ujaribu kubadilisha mbinu au kushirikiana na wengine kupata suluhisho. Wakati wa kazi za dharura ni muhimu kudumisha akili tulivu kushirikiana na kuzingatia kila hatua ili tatezo lisikue au kusababisha madhara zaidi. Kwa kifupi kushugulikia kazi za dharura, kuna husisha kudumisha utulivu kupanga atua za haraka kushirikiana na wenzangu na kufuatilia matokeo kila wakati. Hii usaidia kutatua tatizo kwa ufanisi bila kuongeza msongo au atari.

Mimi napendelea kusoma habari mtandaoni zaidi kuliko gazeti la karatasi sababu kubwa ni urahisi na upatikanaji wa haraka wa taarifa. Mtandaoni naweza kupata habari za sasa kutoka sehemu mbalimbali duniani mara moja bila kusubiri gazeti lichapishwe au kununua nakala yake. Pia habari mtandaoni huwa na picha, video na viungo vya zaidi vinavyosaidia kuelewa vizuri kilichotokea. Ni rahisi pia kulinganisha vyanzo tofauti na kuona mitazamo mbalimbali kuhusu tukio fulani. Zaidi ya hapo, mitandaoni unaweza kusoma habari popote pale kwenye simu kompyuta au kompyuta kibao. Jambo linaloongeza urahisi na kubadilika kwa muda. Hata hivyo gazeti linafaida yake pia kama kukusanya habari katika nakala moja lakini kwa ujumla mtandaoni hunipa uhuru zaidi. Haraka na burudani kidogo kupitia picha au video zinazo husiana na habari. Kwa hivyo mimi napendelea mtandaoni kwa sababu unachanganya haraka urahisi na ushirikiano wataarifa.

Ndiyo, napenda kupiga picha sana. Kupiga picha kunanisaidia kushika kumbu kumbu za wakati mzuri na mandhari mzuri nilio ona. Napenda hasa picha za asili, mandhari na nyuso za watu ambao ninawajua kwa sababu huchanganya hisia na kumbu kumbu zangu binafsi. Zaidi ya hayo kupiga picha hunisaidia kuwa makini na kuangalia kila kitu kwa undani, rangi, mwanga na muundo. Hii ni burudani ya akili na pia njia ya kujieleza kisani. Picha ninazopiga si tu kumbu kumbu, bali pia ni njia ya kushiriki uzoefu wangu na wengine kwa njia ya kuona. Kwa kifupi kupiga picha kwangu si tu shughuli ya burudani bali ni njia ya kukusanya kumbu kumbu kumbu kujieleza na kufurahia ya uzuri wa kila kitu kinacho nizunguka.

Rangi ni nayopenda zaidi ni bluu. Kwaza kabisa napenda bluu kwa sababu ni rangi yenye utulivu na haichoshi macho. Kila ni napoiona hunipa hisia ya amani na uwazi wa mawazo. Bluu hunikumbusha sana angaa la asubui lililo wazi na bahari tulivu. Vitu hivyo viwili hunifanya ni hisi uhuru upana wa mawazo na matumaini mapya. Pia huni kumbusha wakati wa kupumzika au kufikiria kwa kina bila msongo. Kuna vitu kadha ni navyo miliki ya rangi bluu kama nguo, daftari au hata simu yenye rangi hiyo. Mara nyingi napendelea kushagua bluu kwa sababu inafanya nijisikie nipo sawa na mwenye mpangilio. Rangi ya blue hunifanya ni jisikie mtulivu mwenye amani ya moyo na wakati mwingine hunipa msukumo wa kufikiria mambo. Kwa kina zaidi ni rangi inayosaidia kupunguza stress na kufanya nijisikie nipo kwenye hali nzuri. Baranyingi naiona rangi hii angani hasa asubui na jioni na pia kwenye maji kama bahari au maziwa. Pia naiona sana kwenye mavazi, mabango na vifaa vya kila siku. Kwa jumla plu ni rangi inayonipa utulivu kumbu kumbu nzuri na hisia ya faraja kila linapoiona.

Napenda kusherehekea mafanikio ya timu kwa njia zinazojenga mshikamano na kuongeza motisha ya kila mshirika. Kwanza huanza kwa kupongeza kila mtu kwa jitihada zao na kushiriki shukrani za kweli. Hii uonyesha kila mshiriki anathaminiwa na kwamba kazi yao imeonekana. Baada ya hapo mara nyingi tunasherekea pamoja kwa njia raizi. Kama kula chakula pamoja, kunywa kinywaji kidogo au kupanga hafla ndogo ya kufurahia mafanikio, hii uimarisha uhusiano na kuunda mazingira ya furaha na mshikamano wa ndani ya timu. Zaidi ya hapo, mara nyingi huwa tunashirikiana kumbukumbu za zile kilichofanikishwa kuandika mafanikio kwenye kumbukumbu ya timu na kushirikisha kwenye mikutano ya timu. Hii ufanya kila mtu ajivunie mchango wake wa kujisikia kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi. Kwa ujumla kusherekea mafanikio ya timu kwangu ni mchanganyiko wa pongezi. Sherehe kidogo na kushirikiana kumbukumbu na matarijio ya baadae. Hii uchangia motisha na mshikamano wa hali mzuri ya kufanya kazi kwa pomoja.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ilio raisi na ya vitendo. Kwanza kabisa na penda kusoma au kusikiliza mailezo ya awali ili kwelewa msingi wa jambo flani. Hii unipa picha ya ujumla kabla sijaingia kwa undani zaidi. Baada ya hapo napenda kujifunza kwa kufanya. Kijaribu kwa vitendo iwe ni kufanya zoezi mradi mdogo au kujaribu kitu kipya. Mi uelewa haraka zaidi na nakumbuka kwa muda mrefu. Makosa inayochukulia kama sehemu ya mchakato na wakujifunza sikushindwa. Pia napenda kuuliza maswali na kujadiliana na wengine. Kuzikia jinsi watu wengine wanavyoelewa na kutatua chambo. Huni panua fikra na kunisaidia kuona mambo kwa mtazamo tofauti. Wakati mwingine utumia video amifana kuona kwa sababu hunifanya nielewe haraka zaidi kwa jumla napenda kujifunza na mchanganyiko wa kusoma kufanya kwa vitendo na kushirikiana na wengine. Njia hii ufanya njisikie nimehusika kikamilifu nipo huru kuuliza na naendelea kuwa kila siku.

Ndiyo, ninaona mimi ni mtu wa ubunifu, napenda kufikiria njia tofauti za kufanya mambo na kutatua changamoto bila. Fuata njia ile ile kila wakati, ubunifu kwangu si tu sanaa au kuchora, bali ni uwezo wa kuona fursa pale wengine wanaona tatizo. Napata ubunifu kupitia kusikiliza, kusoma na kupangilia mambo kwa undani. Wakati mwingine mawazo mapya huja ninapokuwa nimetulia na nikifanya kitu kinachonifurahisha. Pia napenda kujaribu vitu vipya bila kuogopa kufanya makosa kwa sababu naamini makosa ni sehemu ya mchakato wa ubunifu. Kwa ujumla, ubunifu hunisaidia kujieleza, kuboresha kazi ninayofanya na kuleta mawazo mapya ninayofanya mambo yawe bora zaidi.

Kifaa cha teknolojia ambacho ni vigumu sana kuishi bila siku hizi ni simu ya mkononi. Simu imekuwa muhimu ya maisha ya kila siku kwa sababu inafanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Tunaitumia kuwasiliana na familia, marafiki na kazini kupitia simu. Ujumbe au mtandao wa kijamii pia hutumika kupata habari, kujifunza, kufanya malipo, kupanga ratiba na hata kupiga picha au video. Bila simu, mengi yangekuwa magumu zaidi kama kupata taarifa haraka kuwasiliana kwa dharura au kufanya shughuli za mtandaoni. Kwa watu wengi, simu si tena kifaa cha anasa bali ni hitaji la msingi katika maisha ya sasa.

Napenda kuchukua hatua ndogo kila siku kulinda masingira. Kwaza napendelea kupunguza matumizi ya plastiki kwa mpano kutumia begi za kudumu. Badala ya mifuko ya plastiki na chupa za maitaji na chupa za maji zinazojazwa tena hii hupunguza taka zinazoharibu mazingira. Pia mi ujaribu kutunza nishati kwa kuzima taa bifyaa vya umeme au mashine Sinazotumika. Hii si tu inapunguza gharama bali pia inapunguza uchafu wa mazingira Unaosabatishwa Na matumizi makubwa ya umeme. Zaidi ya hapo napenda kupanda minti au kushiriki katika shughuli za kusafisha mazingira. Kama kuondoa takataka kwenye mtaa au kwenye maeneo ya kijamii pia mi ujaribu kuchabua njia rafiki za usafiri kama kutembea kutumia baiskeli au usafiri wa umma pale inapowezekana. Kwa ujumla kulinda mazingira kwangu ni mchanganyiko wa kupunguza taka kutumia raslimali kwa busara, kushiriki katika usafi wa mazingira na kuchagua njia za maisha rafiki kwa sayari. Hii usaidia kuhakikisha dunia ni safi na salama kwa vizazi vijavyo.